Tunda langu ambalo linanipendeza sana ni nanasi, napenda sana nanasi kwa vile inayo sukari, inayo pia maji ya kufanya uweze kukata kiu na pia maji yake ina sukari ambayo inakufanya usikie ladha nzuri sana ambayo inakuza testing yako.